Ndio nafuata matukio ya kimataifa ingawa si kila siku kwa undani sana napenda kujua kinacho endelea duniani hasa mambo yanayo athiri uchumi afya na usalama kwa sababu najua hata kama yako mbaya yanaweza kunigusa pia mara nyingi napata habari kupitia mtandao mitandao ya kijamii na wakati mwingine redio au TV alafu nikiona jambo lina umuhimu mkubwa na jaribu kulisoma zaidi ili nielewe vizuri si kusikia vichwa vya habari tu.